Mimi huichaji mara moja kwa siku kama matumizi ni ya kawaida. Kama kusoma, kutuma message na kutumia apps za kawaida. Lakini siku ambazo natumia sana kama kustream au kutumia data muda mrefu. Huwa nachaji mara mbili au tatu.